Hizi ndizo baadhi ya kumbukumbu mzuri ambazo ni-nazo moja mrafiki wa kweli kuunda mrafiki wa kudumu kucheka pamoja kushiriki siri na kusaidiana kwenye masomo mbili safari za shule kwenda matembezini kwenye mashindano au ziara za kelimu tatu michezo na mashindano yani siku za sporti mpira riadha au mashindano za darasani. Nne walimu waliotia moyo. Walimu waliotia hamsa na kukuniamini. Tano sherehe za shule kama vile graduation talent show au siku za utamaduni. Sita vichekesho vya darasani matikio ya kuchekesha kati ya wanafungi au hata walimu. Saba kufaulu mtiani au tuzo. Furaha ya kuwana juhudi zako zimezaa matunda. Nane, pumziko au break time hadithi, michezo, nakula pamoja na marafiki.

Timu ya Marekani ya 'Rugby sevens' 'USA saba Eagles' yaani. Hii ni timu ya Marekani ya 'Rugby seven', aina ya mchezo wa kasi wa 'Rugby' yenye wachezaji saba upande badala ya kumi na tano. Imekuwe ikifanya vyema kwenye mashindano ya kimataifa kama 'HSBSC world' 'world rugby seven series' na baadhi ya wachezaji maarufu kama Carlin Iles, wameibua hisia kubwa kwa kasi yao. Ni timu ya wanawake iliofanikiwa kushinda medali ya saba kwenye Olimpiki ya Paris. Mwaka wa elfu mbili ishirini na nne. Dhidi ya Australia kwa mashindano ya mwishwo wa mchezo. Ni moja ya mafanikio kubwa sana wa USA rugby. Nina msisimko mkubwa kabla ya mechi. Yaani kusubiri timu tima upokee mpira kwa mara ya kwanza vuguvugu ya 'adrenaline' wanapoanza wachezaji wakikimbia kwa kasi, mpigo, majaribio au kuzuia kwa nguvu. Furaha tele ni ya nikiwaona wachezaji wakishinda, na kufanya ushindi wa kushangaza kama 'miracle run'.

Kwa kawaida mimi huoga mara moja kwa siku kwa usafi mzuri hata hivyo nategemea na hali ya hewa kama kuna joto kali naweza kuoga mara mbili kwa siku au aina ya kazi kama unafanya kazi ya jasho nyingi pia naoga mara mbili au tatu kwa siku pia kwa afya ya ngozi najua kuoga pia kupita kiasi kunaweza kukahusha ngozi.

Mimi husikiza muziki kilingana na ladha yaki. Na ladha yangu, kwa mfano bongo flava, mimi husikiza muziki kama Diamond Platinum, Harmonize katika gospel mimi humsikiza christina shusho, wakati mwingine mimi husikiza rap vilevile mimi husikiza r n b au afrobeat. Muziki wa utulivu au instrument kwa kusoma.

Hivi ndivyo ninavyo shughulikia makosa kazini moja kutambua kosa ikiwa mfanyi kazi mwenzangu anaonyesha kosa au mchanganyiko na alikagua upya kurekebisha mara moja natoa jibu lililo sahihi wazi wazi tatu kukubali na kufafanua nakiri makosa nakueleza sahihi ni ipi pia najifunza kwa muda mrefu.

Ndio, wanapenda sana kula samaki kwa sababu ni chanzo kizuri cha protini na 'Omega three' ambazo ni nzuri kwa ubongo na moyo. Kuna anuai ya ladha na mbinu ya kupika kama vile kutoka, kuchemsha, kukaanga au sushi. Pia ni sehemu ya tamaduni mingi. Hivo mi hujaribu ladha tofauti tofauti. Mimi huchagua samaki wa kisasa na si hatari kwa mazingira kama salmoni au 'Makrel' kutoka vyanzo endelevu.

Huwa inategemea na kifaa aina ya kifaa cha matumizi kwa mfano simu za kawaida mara moja kwa siku au kila siku Laptop au kompyuta au mara kadhaa kulingana na muda wa matumizi vifaa vya kielektroniki vya nyumba mara chache kwa wiki. Kwa hivyo.

Hizi ndizo baadhi za ujuzi ambazo nahitaji. Kuimarisha. Moja, ujuzi wa kitaalamu hii nasaidia kazi na maendeleo wa kitaalamu. Kwa mfano, kompyuta na teknolojia upande wa 'excel, coding, data analysis na ai tools'. Mbili, uongozi na usimamizi. Jinsi ya kuongoza timu kupanga miradi kushugulikia migogoro. Tatu, uuzaji wa, na mawasiliano wa biashara, 'piching' kuandika barua za kibiashara na mawasiliano wa mtandao. Mbili, ujuzi wa mawasiliano, kusema uwazi, kueleza mawazo, yangu kwa urahisi, kusikiliza kwa makini, kuelewa wengine bila kuingilia. Tatu, kuandika vizuri kama vile barua pepe, ripoti au mitandao ya kijamii. Tatu, ujuzi wa kitaaluma na kibinafsi, usimamizi wa muda yaani kupanga siku yangu bila kuchoka. Pili, kujitambua na kujithibiti hisia yaani 'emotional intelligence' kukabiliana na msongo. Na watatu ni ufahamu wa kifedha, kupanga bajeti, kuwekeza, kuokoa. Upande wa nne ni ujuzi wa kuendelea kujifahamu, yaani kama vile kusoma haraka na kuelewa, utafiti wa mtandaoni yaani kupata taarifa sahihi haraka, na pia kujifunza lugha mpya au ujuzi ya mpya. Inapanua fursa zangu.

Hivyo ndivi vipindi ambavyo na vipenda kwa sababu vina nifundisha kitukipia huku vikiniburudisha kwa mfano moja vipindi vya sayansi na teknolojia kama cosmos ama maonyesho ya utafiti wa kisayansi kwa sababu ninge kwa sababu napenda kuwona jinsi ulimwengu unaviofanya kazi mbili lizo wa ajabu au hadithi za nguso vya kugusa moyo kama hadithi za watu za utamaduni tofauti kwa sababu zinaonyesha utofauti wa binadamu na changamoto za maisha tatu komedi ya akili sio tu kuchekesha lakini pia kwenye ucheshi wa akili kama vile satire au parody ili kuburudisha na pia kufikirisha kwa kifupi ninapenda kujifunza kuzingatia na kucheka pamoja.

Wakati wa utotoni nilikuwa nafurahia kufanya mamba yafuatayo moja, kuchunguza na kuuliza maswali kama kugundua jinsi vitu vinavyofanya kazi, kuangalia wadudu, kujaribu majaribio madogo ya sayansi nyumbani au kuunda vitu vya kucheza kuchezea mbili, kusoma hadithi na kusikiliza vitabu mikononi. Yaani hadithi za ajabu, hadithi za fantasia au vitabu vinavyochochea mawazo. Tatu, kucheza nje na marafiki. Mchezo wa kuguswa, kujenga vitu kwa mchanga au miti. Na mbinu za ubunifu zisizo za kikomo. Nne, kujifunza muziki au sanaa kupiga midundo, kuchora au kuunda kitu cha kipekee kwa mkono mkono wangu. Kwa kifupi utoto wangu ulikuwa mchanganyiko wa ubunifu, ufunzaji na michezo wa kufurahisha.

Ndiyo noinawajua mara ninawafahamu majirani zangu. Mimi ni marafiki, majirani wangu ni marafiki zangu na pia sisi hushirikiana mara kwa mara kwa kuzungumza kidogo wakati wa kwenda kazini au kufanya manunuzi. Napenda majirani wema. Majirani wakiwa wema huru lakini wakisaidiana. Kwasababu hiyo hufanya maisha kua yenye amani na furaha.

Hizi ndizo shughuli zangu wakati wa mvua, moja kuamka na kuepuka mvua huwa natazama mawingu na kuchagua vazi sahihi kama koti la mvua au koti la jekundu lenye kavu pamoja na viatu vya mvua pili kahawa au chai moto huwa nafurahi kikombe cha chai kikombe cha joto ndani ya nyumba huku nikisikiliza sauti ya mvua ikipiga paa au dirisha tatu huwa nafanya kazi za ndani labda kusoma kuandika wazo jipya kupanga ratiba ya siku au kufanya mazoezi ya nyumbani. Nne kutazama nje huwa naangalia mvua ikipiga barabara na miti kuona watoto wakicheza na mitindo ya mvua au kutembea polepole kwenye mvua nikiwa nimevaa koti na kiatu kinachofaa tano kazi za ubunifu kama vile kuchora kuandika hadithi kuunda kitu kipya au kuunganisha kuangalia sinema na vipindi vyenye televisheni vilivyo rahisi na vya kufurahisha sita kupumzika jioni kusikiliza muziki wa utulivu kisha kulala katika kitanda kizuri kilichonyumbulika huku sauti ya mvua ikiniituliza Muzika.

Kinyuaji ninacho kipenda zaidi ni kikombe cha joto cha chai yenye arufu nzuri labda chai ya asili au chai yenye viungu kama mdalasini nitangawizi sababu ni hizi mmoja kutuliza kikombe cha joto kinafanya moyo kuwa tulivu asa wakati wa hali ya baridi au mvua mbili kinachocho wesha hisia harufu ya chai inapoonwa inachochea kumbu kumbu nzuri na hali ya furaha tatu kinacho unganisha watu chai mara nyingi nikinyuaji cha kushirikiana na haja nacho na marafiki au majirani kufanya mazungumzo ya kirafiki kinacho nne kinachowezesha ubunifu wakati wakunyo kikombe cha chai unaheza kufikiria vizuri kuandika au kupanga wazojipia. Mbali na chai huwa na fraiya piya maji ya matunda safi au smoothie ya matunda wakati wajua kali au bada ya mazoezi.

Ndiyo napenda sana kuvaa kofia kwenye hali fulani si kila wakati. Kwa mfano mmoja kwa ulinzi. Kama juwa ni kari au mvua kofia inakinga uso na macho. Kiruhusu staree bila kuumia au kuchomeka na jua. Mbili kama sahemi ya mtindo kofia ineza kuwa kitambilisho cha kibinafsi inoenyesha ladha rangi au msimamo wa mtu. Tatu kwa hali ya hewa na starehe kama baridi kofia au sufu au au sufu ni nzuri kama sherehe ya kuigiza au tamasha kofia njerangi au mundu wakipeke inaweza kuwa mburudisho.

Hivi ndivo mimo huandaa reporti ya kazi moja kusanya kukusanya tarifa kwanza kwa kukusanya data zote muhimu kama vile tuwakimu maelezo ya miradi mikutano au baruapepe zinazo usiana. Pia nahakikisha chanzo cha kila taarifa na kinacho tegemewa pili kupanga muundo kawaida reporti inasehemu hizi kichwa inabadlisha kazi ya miradi mstari ujumlisho, inaoyesha kwa ufupi kile reporti inahusu. Utangulizi ni kwa nini kazi hii inafanywa. Njia au mchakato hutatua ulizo chukua hatua ulizo chukua kufanikisha kazi. Matokeo au uchambuzi. Ni nini kilipatikana au ufikio. Hitimisho na mapendekezo. Maoni ya mwisho na hatua zinazo pendekezwa mbili, kuandika kwa wazi na kueleweka. Natumia sentensi fupi moja kwa moja na na hepuka maneno magumu yasiyo ya maana pia natumia viapajengo kama vitokezi jedwali au grafu kwa data kubwa grafu kwa data kubwa nne kuhakikisha usahihi naangalia tarakimu tarehe na majina na hakikisha hakuna makosa ya kisafufi au kihisabati. Tano kuhariri na kupima. Nasoma ripoti kwa utulivu kwa mgeni angeisoma ili kuona kama inaeleweka. Na pia nafanya marekebisho kabla ya kuwasilisha. Kwa kifupi ni mchakato wa kukusanya, kupanga, kuandika kwa uwazi na kuhariri.

Hapa nimaelezo ya jinsi chumba changu cha kulala kiko. Moja kitanda kitanda kikubwa na kizuri kilicho nyumbulika kilicho na malala laini na mapambo ya joto. Mashuka mingi yenye rangi tulivu kama vile nyeupe kijani yanayotoa utulivu, mbili taa. Taa laini lakini si kali ili ku unda mazingira ya kupumzika. Taa ya meza enye mwanga wa joto wa kusoma, kitabu kabla ya kulale, tatu. Samani, kando ya kitanda. Kuna meza ndogo yenye kalamu na kitabu cha kumbukumbu, kabati ndogo kwa vitabu na baadhi ya vinywaji au vikombe vya chai. Nne, vitabu vya mapambo, picha ndogo za sanaa nyepesi kwenye kuta ili ku unda hali ya furaha na utulivu. Pia kuna pacha la maua na dirisha lenye pazia lenye rangi nyepesi ili kuangalia mvua au jua nje. Tano mazingira yake hali ya chumba ni tulivu safi na enye mpangilio mzuri. Hii inafanya kupumzika hiwe rahisi kufikiria au kuunda mawazo mapya.

Hizi ndizo kampuni za teknolojia ni naso hamini moja apple moja ya kampuni kubwa yenye mvuto mkubwa yenye bidha za teknolojia kama vile iphone mac na huduma mbali mbali zaki digitali inajulikana kwa ubunifu na muundo wa bidha ambazo wengi uzipenda na kuzitumia vile microsoft inajulikana kwa mfumo wa computer windows program za office na huduma za wingu ni moja za kampuni zilizo na ushawishi mkubwa sana kwenye teknolojia ya biyashara na utumiaji tatu ni video imetajika katika teknolojia za kisasa ikiwemoo AI akilibandia na kompyuta za nguvu GPU ni moja ya kampuni zinazo ungoza wa utafiti na maendelewe ya teknolojia umbeleo duniani nne alphabete au google mliki wa google kampuni hii inakuza huduma nyingi zinazo tumika kila siri kama utafutaji mtandaono ramani na mfumu wa android na mradi wa ubunifu wa ai mwisho ni cisco inajulikana kampuni kama kampuni ya kuwaminika sana katika teknolojia ya mtandao na usalama wa data hasa kwa biyashara au mundo mbinu ya it upongezwa kwa bidhaa zake zenye utulivu na ubora ninaziamini hii teknolojia kwa sababu zina julikana kwa ubunifu endelefu na kushindana kimataifa pia zinatoa bidhaa na huduma ambazo wengi wanazitumia kila siku na mwisho baadhi zina alama ya juu ya utaratibu na usimamizi wa teknolojia.

Ndiyo mimi hufanya yoga kwa sababu inaunganisha muili na akili kwa njia ya kupumzika na kuzingatia moja utulivu wa akili yoga usaidia kupunguza wa siwasi na kutuliza mawazo hasa wakati wa maisha yenye shuguli mingi mbili kuboresha mwili misuli mgongo au uravi zinapumzika na kuimarika kwa kufanya mazoezi ya yoga tatu kuongeza umakini kupunguza kwa makini na kufanya mwendo wa makini kufundisha kuzingatia kile wakati ulipo nne rahisi na enye faida au itajififa vingi unaheza fanya kwenye chumba chako cha kulala bustani au hata kando ya dirisha ukitazama mvuwa ikinyesha.

Hivi ndivyo ninavofanya kazi na timu ya mbali moja mwaasiliano kutumia barua pepe programu za ujumbe wa papo kwa hapo kama vile slack teams au whatsapp kuwasiliana mara kwa mara mbili kuandika ujumbe aa pia kuandika ujumbe kwa wazi kuepuka misemo isiyo eleweka na kuhakikisha kila mtu anaelewa majugumu mbili mkutano wa kawahida. Kuunda ratiba ya mikutano ya mtandaoni kama vile zoom, google meet. Ili kushiriki kuhusu maendeleo, changamoto na hatua inazofuata. Pia kutumia muda mchache lakini yenye tija kuepuka mikutano isiyo ya maana. Tatu, mfumo wa kazi unaonekana. Kutumia zana za uma usimamizi wa mradi ili kila mtu aone kazi inayokamilika inayoendelea na zinazofuata. Hii usaidia kuepuka mchanganyiko na kuhakikisha kila mtu ana mwangozo moja. Ni huaminifu na kuwajibika. Kila mtu anapaswa kutimiza majukumu yake kwa wakati. Tano kuheshimiana na kujenga timu. Hii iko kwa hio shukurani kwa kazi nzuri kushereke mafanikio madogo pamoja hata kwa njia.

Napenda mkate unaojumuisha ladha nzuri na afya. Hapa ni baadhi ya aina ambazo ningezichukua, moja mkate wa ngano kamili. Una afya kwa sababu una nyuzi na madeni na ni nzuri kwa chakula cha asubuhi au sandwich yenye afya pili, mkate wa zabibu au michezo ya matunda. Kidogo cha tamu lakini pia kina ladha nzuri na kinachoezesha kubadilisha chakula tatu mkate wa sawa wa dafu ladha ya kipekee huchanganya unywaji mwololo na harufu nzuri ya kupendeza ni mkate wa seed bread una nyuzi protini kidogo na mbegu zinazo ongeza ladha na virutubisho.

Ndiyo nimewahi ishi siku moja bila teknolojia japo siki ilikuwa yenye changamoto. Kidogo lakini pia ilinipa fursa ya kupumzika na kufikiria hapa hivi ndivyo siku ilivyokuwa kuamka asubuhi ya asili badala ya kengele ya simu. Nilitumia mwanga wa jua kuamka kucheza kutembea kidogo ili kuamsha mwili bila mashine. Pili kula chakula bila vifaa vya elektroniki asubuhi ya kawaida ya mkate matunda au chai bila kutumia juisi au microwave kufurahia chakula huku nikitazama mandhari au kusoma kitabu na kusoma kitabu kilichokuwa karibu. Tatu kushughulikia mwili na akili hiyo ilikuwa kwa kutembea kufanya mazoezi yoga au bila kutumia app au kengele ya dijitali. Pia kusoma vitabu kuandika wazo jipya au bila kuchora kutumia kompyuta au tableti. Ni mawasiliano ya ana kwa ana. Niliongea na familia majirani badala ya barua pepe au chat app. Kucheza nilicheza mchezo wa kawaida na marafiki badala ya michezo ya video tano nilipumzika na kufikiria kusikiliza sauti ya mvua upepo au wanyama badala ya muziki hapo kuandika kumbukumbu za mawazo na ndoto ya udaktari.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni kama ufuatao moja uwezo wa kujifunza haraka. Yani kufahamu lugha mpya sayansi sanaa au ujuzi wowote bila muda mrefu. Ingesaidia kuelewa ulimwengu haraka na kuunganishwa na watu wa utamaduni mbali mbali hii ingenisaidia kwa jinsi hili. Vili uwezo wa kuangalia ubora wa mambo. Yani kutambua kwa urahisi ni nini muhimu na nini siyo bila kupoteza muda wa au raslimali. Hii ingenisaidia kufanya maamuzi bora kila siku tatu. Kuthibiti hisia kwa urahisi kuwa na uwezo wa kutuliza hasira wasiwasi au huzuni kwa urahisi na kushirikisha furaha na amani kwa wengine. Hii ingefanya maisha kuwa ya furaha zaidi na mausiano kuwa mazuri. Nne uwezo wa kuona au kusikia zaidi ya binadamu wa kawaida kama kuona vizuri gizani au kusikiliza sauti ndogo. Ingenisaidia kugundua mambo ya kipekee katika mazingira tano kuweza kuunda kitu kipya haraka kutengeneza yani kutengeneza uvumbazi uvumbuzi sanaa au suluhisho kwa changamoto za kila siku hii ingenisaidia kuleta mabadiliko kwa chanya kwa jamii.

Nashambulia mabadiliko. Kwa njia yenye ufanisi na ya busara kwa mfano moja kukubali kwanza kisha kuelewa badala ya kupinga mara moja na kuwa na mtazamo wa kuzingatia kwanza. Kuuliza ni kwa nini mabadiliko hayo yanafanywa. Na kuelewa malengo ya mabadiliko pili kuchambua hatari huwa naangalia jinsi mabadiliko yanaathiri kazi yangu na timu ni faida gani changamoto gani zinaweza kujitokeza. Na kuweka orodha ya hatua za kushughulikia matatizo zinazo. Weza kutokea. Tatu kuunda mpango wa hatua. Kutengeneza mpango wa utekelezaji. Ni nini kitatokea kwanza, ni nini baadaye, na jinsi ya kushirikisha wengine. Na pia kutumia teknolojia na zana za usimamizi wa mradi kwa kuifanya iwe rahisi. Nne, huwashirikisha wengine. Huwa nazungumza na wenzangu au timu kuhusu mabadiliko. Kushirikiana na kuhakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake. Pia kuwa wazi na kuendelea kutoa maoni ili mabadiliko yafanikishwe kwa ufanisi. Tano, kujifunza na ubora. Hii hukufanya tathmini baada ya mabadiliko ni nini kilifanikiwa ni nini kinaweza kuboresha kuwa na mtazamo wa kujifunza badala ya kulalamika ili mabadiliko yafikie matukio ya jamii.

Hapa kuna baadhi moja kusafisha choo na bafu ni lazima lakini si burudisho na mara nyingi kuchukua mda mwingi mbili kuko tolea vumbi na kupamba mara kwa mara kezi ya kuudia ya wiki kurudia kila wiki bila mabadiliko yoyote tatu kusafisha vyombo vilivyo chafuka sana kama baada ya sherehe au chakula kikubwa. Kwa sababu kinachukua nguvu na uvumilivu mkubwa nne kupika chakula cha kawida bila ubunifu. Ikiwa unarudi mulo ukiwa unarudia mlo huo huo kila siku bila kujaribu ladha mpya inaeza kuwa kuchosha. Kwa kifupi kazi ningeichukia zaidi ni ile inayapoteza muda nguvu na ubunifu kuliko ile inayoleta furaha na kuharra. Kurahisisha maisha.

Hivyo ndivyo mi upanga kazi zangu moja au naurothesha kazi zote. Kwanza naandika orodha ya kila kitu ninacho hitajika kufanya, kubwa na ndogo. Hii inanisaidia kuona kila kazi na kuepuka kusahau kitu muhimu. Mbili, kipau mbele, huwa naangalia ni kazi gani ina muhimu mkubwa au muda wa haraka na kuipanga kwanza. Kazi ndogo zisizo za dharura na ziweka chachu mwisho au kupewa mtu mwingine. Tatu, nagawa kazi kwa vipindi kila kazi ina muda maalum wa kutekelezwa mfano asubuhi ni kazi zina hizo hitaji akili nyingi mchana kazi za kawaida na jioni kwa kupumzika au kazi ndogo za nyumbani. Nne kutumia zana za kusaidia kama vile kalenda, programu za usimamizi wa kazi. Zinasaidia kufuata maandeleo na kuorodesha kazi zilizo kamilika. Tano naangalia matokeo na kurekebisha. Kila mwisho wa siku naangalia kazi zilizo kamilika na zenye zilizo baki kufanya marekebisho ili siku inayafuata ipange vizuri zaidi. Sita najumlisha muda wa kupumzika, mpangilio mzuri unajumlisha muda wa mapumziko starehe na burudani ili akili na mwili viweze kufanya kazi kwa ufanisi.

Moja kupumzika na starehe yaani kukaa kwenye kitanda kizuri au sofa laini, kunywa chai cha joto mkononi huku nikisikiliza sauti ya mvua au mziki tulivu pia kusoma kitabu au hadithi za kufurahisha. Pili ubunifu na shughuli za akili, kuandika wazo jipya au kumbukumbu zenye daftari kuchora, kupanga picha au kufanya majaribio madogo ya ubunifu. Tatu kutazama na kufuatilia, kutazama televisoni au sinema hasaa vipindi vya kufikirisha au vya kuchekesha, labda pia kuangalia wingu, mvua au mandhari ya nje. Mazoezi ya mwili, yoga nyepesi au mazoezi madogo ya ndani ya nyumba ili kuweka afya mwilini na akili. Pia kutembea ndani au kuzunguka bustani ndogo ikiwepo. Tano kushirikiana na familia na jamii nashirikiana kwa kucheka kuzungumza na kushirikiana kwa njia ya kirafiki, kufanya kitu pamoja kama kupika chakula au mazoezi rahisi.

Kujifunza na kuendelea kila siku yani kukuwa ujuzi mkubwa wa maisha sayansi sanaa na ubunifu kwa mtu anayejua kujifunza kutokana na kila tukio la kila mtu anaye kutana nae mbili kuunda au kuchangia kitu chenye hatari labda ubunifu wa teknologia, sanaa au mradi wa kijamii unaobadilisha maisha ya watu ndoto ni kuona kazi ya kazi yangu yanasaidia jamii na kuleta furaha kwa wengine. Tatu usiano wa starehe na kimaadili. Kuwa na familia na marafiki wa kweli. Na kuunda mazingira ya amani, upendo na heshima. Ndoto ni kuwa mtu. Ndoto ni kuwa mtu anaesaidia wengine kukua na kufanikisha ntoto zao pia. Na maisha ya utulivu na furaha yani kuishi wa furaha, usawa na ustarehe. Kuhisi kuridhika na kila siku bila kuchoshwa na ushindani usiwe itajiki kwa kifupi ndoto yangu kubwa ni kuunda maisha yenye tija uhusiano furana atari chanya kwa ulimungu.

Na jilinda kutoka vitisho via njia zenye busara na wangalifu hapa ni mbinu muhimu moja neno la siri thabiti na lakipekea kutumia maneno ya siri enye mchaganyiko wa herufi namba na alama kila akaunti zinapaswa kuwa na neno la siri lakipekea ilisio kutumia neno moja kwa kila kitu mbili uthipisho wavipengele viwili kila akaunt muhimu inapaswa kuwa uthipitisho wa tuwa mbili kama sms au app ni uthipitisho hii husaidia kulinda akaunt hata nilasiri limeibiwa hata kama neno lasiri limeibiwa tatu kuchukua tahadhari na barua pepe nahiunganishi kutobofia viunganishi vya ajabu au kufungua barua pepe zisizo kua minika kutumia fishing muhimu ili kuepuka wizi wa taarifa, nne programu za usalama kutumia antivirus firewall na programu za ulinzi wa kifaa, tano kujua ni taarifa gani za kushirikisha. Sita backup na huhifadhi wa data. Kuunda nakala na data muhimu kwenye kifaa tofauti au huduma za wingu zilizo lindwa. Hii na ilinda data iwapo mashambulizi au hitilafi itatokea.

Nimewaifanya kazi ya kujitolea hapa ni baadhi ya njia ambazo wamezifanya kazi ya kujitolea moja kujitolea kwa jamii yaani kushirikiana na vikundi vya kusaidia jamii kutoa chakula kusaidia watoto wa wazee au kushiriki katika miradi kufanya usafi wa maeneo hii hufundisha kuelewa wachangamoto za wengine ni kuleta furaha ya kuwasaidia mbli kujitolea kwa elimu kufundisha au kusaidia wakati wa ziada watoto kujifunza somo fulani au kusaidia watu wazima wajue ujuzi mpya. Hii huchangia moja kwa moja, maendeleo ya mtu binafsi na jamii. Tatu, kujitolea kwa mazingira. Kushiriki katika kuosha barabara, kupanda miti au miradi kwa kuokua wanyama. Inaleta hisia ya kuwa sehemu ya kitu kikubwa na chenye maana. Nne kujitolea mtandaoni kama teknolojia ipo kusaidia watu kupata tarifa sahii na kushiriki mjuzi wao mtandaoni bila malipo hii ni njia ya kuchangia jamii ya ulimwengu mzima.

Hapa ni baadhi ya aina ya sehemu napenda kununua vitu, moja, maduka makubwa yani supermarket napendezwa kwa vitu vya kila siku kama chakula vinywaji au baadhi bidhaa za nyumbani rahisi vyote vipo mahali pamoja na unaezachagua haraka mbili maduka madogo ya mitaa. Kwa bidha za kipekee au zawadi maduka madogo utoa chaguzi za ubunifu na ladha ya kipekee ufanya ununuzi kuwa furaha na kugundua vitu vipi. Tatu maduka ya mtandaoni inependekizwa kwa urahisi wa kukagua bidhaa kulinganisha bei na kuagiza bila kuenda mbali. Haswa kwa vitu vigumu kupata au bidhaa za kimataifa soko la mitaa au mara kwa mara farmers market kwa bidhaa za asili matunda mboga au baadhi za mkono. Bidhaa za mkono hufuraisha mazungumzo na wauzaji na ubora wa bidhaa.

Ninapendelea mahali pa kimya kuliko kelele kwa sababu kimya hutoa nafasi ya kupumzika kufikiria na kuzingatia kila jambo. Hapa ni jinsi ninavyoweza kueleza hilo faida za kimya utulivu wa akili ni rahisi kuzingatia mawazo na kupanga kazi zako bila kuingiliwa. Kupumzika mwili na akili kimya husaidia kupumzika baada ya siku yenye shughuli nyingi ubunifu na mawazo mapya mazingira tulivu huchochea fikra bomba na mawazo ya ubunifu mbili kelele. Kelele inaweza kuwa burudisho kidogo mara chache kama muziki ya sherehe lakini haifqi kwa muda mrefu ikiwa unataka utulivu au kufanya kazi kwa umakini labda ni zuri kwa michezo sherehe au hafla za kijamii lakini sio kwa kufanya kazi ya akili au kupumzika.

Wakati mkuu wa mpira wa besiboli, unajumuisha hatua muhimu ambazo mara nyingi hua mua matokeo ya mchezo. Hapa kuna melezo ya kina, moja, inning, yenye kipindi. Mchezo wa besiboli, kawa hida una innings tisa kwa ligi kuu. Kila inning inasehemu mbili, jumu ya mashambulizi na jumu wa ulinzi. Timu inayoshinda ni ile nayopata runs nyingi zaidi mwisho. Wa innings zote, mbili. Pichi gani kutoa mpira. Kila pande cha mpira kinapo anza pitcher anajaribu kufanya bata. Ashindwe kupiga mpira. Hini. Hii hatua muhimu kwa sababu picha nzuri inaweza kuzuhia. Picha nzuri inaweza kuzuhia timu ingine kupata runs. Tatu kupiga mpira, wakati mwingine wa mchezo batter anaingia. Anajaribu kupiga mpira. Ili kuanza kuendesha base, hits nzuri inaweza kuleta ads, inaweza kuleta run, au hata home run ambayo ni jambo kuu la mchezo. Ni ulinzi. Timu ya ulinzi inajarabu kushika mpira haraka na kuzuhia bata kufanikisha run. Catch, throw, au tag, sahizi inaweza kugeuza hali ya mchezo. Turn wakati wa uamuzi muda mwingi wa mchezo ni ule ambapo run moja ama hit moja inaweza kuamua ushindi. Hii inaweza kuwa wakati inning ya mwisho au wakati basebali si mejaa na team inapohitaji pointi. Kwa kifupi wakati mkuu wa mpira wa baseball ni pale ambao pitch, kila pitch hit au catch inaweza kuamua matokeo. Hasa inings za mwisho au wakati timu inafaa kupata rans muhimu.

Ndio napenda kuendesha baiskeli kwa sababu ni burudisho, mazoezi na njia ya kugundua mazingira kwa wakati mmoja hapa ni sababu moja mazoezi ya mwili kuendesha baiskeli husaidia kuimarisha misuli moyo na viungwa bila kushinikiza. Bila shinikizo kubwa kama kukimbia ni njia nzuri ya kuwa na afya mwilini na akili mbili kupumzika na starehe kuendesha baisikeli nje kando ya bustani au mcha tulivu kutoa utulivu wa akili na furaha ya kuona mandhari tatu ubunifu na huru unaweza kubadlisha njia kujua maeneo mapya au kushiriki na marafiki kushirikiana na marafiki hio kufanya shughuli iwe ya starehe zaidi kuliko mazoezii ya kawaida ni nafasi ya kijamii kuendesha baiskeli na familia au marafiki huimarisha uhusiano na burudisho pia ni njia ya kushiriki bila kutumia teknolojia kwa kifupi kuendesha baiskeli ni mchanganyiko wa burudisho mazoezi na huru wa akili jambo linalofaa kwa akili na furaha.

Rangi ninayopenda zaidi rangi ninayopenda zaidi ni rangi ya bluu ya anga sky bluu inatoa amani ya utulivu inafanana na anga wazi au maji tulivu hunisaidia akili kupumzika na kutoa hisia nzuri za starehe.

Mimi hutumia simu kwa njia yenye tija burudisho na kuunganisha kuunganisha na wengine bila kupoteza muda mwingi. Hapa kuna maelezo moja kushirikiana na wengine huwa napiga simu kutumia au kutumia ujumbe kwa familia marafiki na wenzangu kazini. Kunaniunganisha na watu na kushirikiana kwenye shughuli au mabadilishano ya mawaza mbili kujifunza na kupata habari hii ni kwa kutumia simu kuangalia tarifa wa masomo au habari muhimu za kila siku kusoma makala kuona video au video za kielimu au kufuatilia maendeleo ya teknolojia na ujuzi mpya tatu burudisho kwa akili kusikiliza mziki au podcasti kuangalia sinema fupi au kufurahia mchezo midogo ya akili hii hutoa mapumziko kidogo bila kuchukua muda mwingi nne kuratibu shughuli kutumia kalenda alarm au programu za kupanga kazi ili kusimamia muda na kazi kwa ufanisi hii husaidia kuhakikisha kila kitu kinaenda kwa mpangilio mzuri tano usalama na gharama si mpya ni zana ya usalama kama kupiga simu kwa dharura au kupata apps za gps kumbuka kuweka neno la siri huwa nakumbuka kuweka neno la siri, thabiti na uthibitisho wa vipengele viwili.

Ndiyo napenda kusikiliza radio kwa haya malengo moja habari na elimu radio ni njianzuri ya kupata habari za dunia elimu au tarifa za jamii inaeza kuwa rahisi kusikiliza wakati wa safari nyumbani au kufanya kazi ndogo mbili mziki na brudisha kusikiliza mziki unapendeza au wakupumzika uongeza furaha na utuwa mpumziko ya akili redio pia inaweza kuwa njia ya kugundua mziki mpia bila kutumia teknolojia ngumu. Tatu podcasti na vipindi ya mafunzo. Vipindi vya radio vinafundisha ujuzi michezo na maswala ya utamaduni. Ufurahia sana. Hii uchangia ujensi wa akili na kuendeleza vipaji vipia nne urahisi na upatikanaji redio ni nafasi inayotegemea wifi au data ni rahisi haitegemei wifi au data na inaeza kukufikia taarifa au burudisho haraka. Hii ni muhimu hasaa wa maisha yenye shughuli nyingi.

Hapa kuna baadhi ya aina moja keki ya chokoleti ladha ya chokoleti yenye utamu mzuri lakini si yenye sukari nyingi sana mimi hufurahia kwa sababu ni keki ya starehe na furaha kwa kila kikao cha kahawa au sherehe ndogo mbili keki ya vanila na matunda vanila laini yenye frosting kidogo na matunda fresh kama strawberry na blueberries hii ni chaguo safi yenye ladha ya kiasili na kiafya keki jibini Krimi yenye utamu kidogo na inaweza kuwa na toping ya matunda au karamel. Inafaa kwa tamu ya kipekee na ni bora kustarehekea tukio maaalum. Keki ya karodi kidogo ya tamu yenye texture ya kipekee na spish kidogo ni chagula healthish lakini bado la ladhanzuri. Muziki.